Hapana, siishi kabisa mahali nilipozaliwa. Nimegundua kuwa kuishi sehemu tofauti kunafundisha mengi. Unakuwa, unaona dunia kwa macho mapya, na unajijua zaidi. Nyumbani si mahali tu ulipozaliwa. Ni mahali unapopata amani na maana.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini na kuamini zaidi ni ile inayoweka mtu mbele, si mashine peke yake. Mfano mzuri wa kampuni ninayoiamini ni Open AI, kwa sababu inalenga kusaidia watu kufikiri vizuri, kujifunza na kutatua matatizo kwa njia yenye maana.

Ujuzi ningeupenda zaidi kujifunza ni ule unaongeza thamani kwa watu na jamii. Kama mawasiliano ya kina na uwandishi wenye kugusa moyo. Pia ningependa kujifunza teknolojia kwa undani zaidi. Siku kwa kujionyesha bali kwa kuitumia kutafuta matatizo halisi ya watu.

Ndiyo, napenda kula popcorn, hasa wakati wa kupumzika au kutazama filamu. Popcorn ni chakula kidogo lakini kina furaisha. Rahisi, nyepeti na kina kukumbusha, kujiburudisha bila presha. Nakuna funzo humo pia, si lazima kiwe kitu kikubwa, ili kiwe na maana. Furaha ndogo ndogo kama popcorn, ndizo zinazo jenga tabasamu ya kila siku. Ukijipa nafasi ya kufurahia vitu vidogo moyo unakuwa mwepesi.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika kwangu ni kama sanaa ya utulivu. Napenda kuchukua muda, kuchanganya ladha polepole, na kuwacha chakula kijipike kwa subira. Kupika kunanifundisha uvumilivu na ubunifu. Nimejifunza kusikiliza chakula, moto ukizidi unapunguza, ladha ikikosekana unakiongeza. Mwisho wa siku, furaha kubwa ni kuona mtu anakula na kutabasamu. Hapo ndipo moyo unajaa.

Mimi singoji barua pepe kila dakika, naziangalia kwa ratiba maalum, labda mara mbili au tatu kwa siku, asubuhi, katikati ya siku na jioni, hii inanisaidia kubaki kwenye kazi muhimu bila kuvurugwa. Kila arifa ikikuvuta, umakini unavunjika. Mimi nachagua kudhibiti muda wangu, siku kuruhusu barua pepe kunidhibiti.

Mwandishi ninaempenda sana ni yule anaefundisha na kuhamasisha kwa maneno, kama Chinua Achebe au Ngugi wa Thiong'o. Ninapenda vitabu vyao kwa sababu havi tuuzi tu hadithi, bali vina tufundisha historia, maisha na tabia za binadamu kwa kina.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule anajua kufanya biashara kwa akili na moyo. Sio tu kupata faida, bali pia kuleta thamani kwa wateja na jamii yake. Mfanyi biashara kama huyu, anaona mbali zaidi ya pesa. Anajua heshima, uaminifu na ubunifu. Ndizo nguzo za mafanikio. Mfano mzuri wa mtu kama huyu ni Ali, baba wa biashara ndogo ndogo. Au hata wajasirimali wa mombasa wanaojenga biashara zao pole pole, lakini kwa nidhamu. Cha ajabu ni jinsi ushirikiano, uaminifu na ustadi wa kusoma soko, unavyomfanya kuwa bora kuliko wale wanaojaribu, kupiga haraka bila mpangilio. Mfanyi biashara bora hufundisha kwa mfano, anayekuwa yeye, wafanyakazi wake wanakuwa na jamii inafaidika.

Naanza na kupanga kazi zangu. Si kuanza kwa kutengeza orodhe ya mambo muhimu zaidi. Kila kazi ina kipaumbele chake. Halafu nashughulikia kazi ngumu au muhimu kwanza. Ile ambayo ikisha kamilika inafungua njia kwa mambo mengine kwa urahisi. Pia, nakagua barua pepe au ujumbe muhimu kwa muda mfupi tu. Si, kuanza siku nikiwa nimelala kwenye screen muda yote. Hii inasaidia akili kubaki tulivu na umakini kuwa juu.

Kwanza nawajali kila mwanachama nawahimiza kusema mawazo yao bila uoga na kuonyesha kwamba kila mchango una maana. Pili naonyesha mfano wa kushirikiana, kufanya kazi kwa pamoja, kusaidiana pale mtu anapo kuwa na changamoto na kusherehekea mafanikio ya kila mmoja. Hii inafanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya familia sio tu wafanyikazi. Na cha mwisho na wahimiza kufahamiana kimaelewano, kujua nguvu na udhaifu wa kila mmoja, ili kila kazi ifanyike kwa urahisi na amani.